Nam napanga kazi zangu kwa utaratibu inanisaidia kuwa natija bila ya kuchoka kwa mfano mimi huandika orodha ya kazi weka vipa umbele kugawanya kazi kubwa Pia hupanga muda wangu vizuri na kupunzika kwa mpangilio na vile vile mi hufuatilia mendeleo ya kazi yangu.

Naam, ninaweka afya nzuri kwa kula chakula bora, kilicho na mboga mboga, matunda na proteini, na kunywa maji ya kutosha, ili kusaidia damu kukimbia vizuri mwilini, pia nafanya mazoezi katia dakika 30 ya hadi ya 40, na pumzika vya kutosha, kwa kulala katia masaa 7 hadi 8, vile vile na thibiti msongo wa mawazo kwa kupumzika ama kusikiliza muziki naibuka tabia hatarishi kama kuvuta sigara na kunywa pombe ambayo nitishia kwa afya. Vile vile nafanya vipimo vya mara kwa mara ili kugundua na kutibu matatizo yanayoweza kwa mwilini.

Na ninapenda viatu vya michezo, yaani sneakers, hii ni kwa sababu nirahisi na vinastarehesha kuvaa kwa muda mrefu. Pia vinafaa kutembea na kufanya mazoezi na shughuli za kila siku. Vile vile nirahisi na nivizuri kwa miguu na afya ya mgongo.

Ndio, napenda vyote, kuchora, moja na kupaka rangi. Hii ni kwa sababu vyote husaidia kuonyesha ubunifu na mawazo mapya. Pia, kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo. Kuchora na kupaka rangi pia, hufanya mawasiliano yawe ya kuvutia zaidi.